Napenda rangi ya blue nyepesi kwa ukuta wa chumba changu kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na amani. Blue hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na kunifanya nijisikie huru kiakili. Kila ninaapoingia chumbani nahisi kama mawazo yanatulia pole pole. Pia rangi hii huendana vizuri na mwanga wa asili na kufanya chumba kionekane kipana na chenye hewa safi. Jambo linaloongeza faraja na utulivu kwa moyo. Pia napenda rangi ya krimu au nyeupe iliyochanganika kidogo kwa sababu inaonekana safi na rahisi kuipamba. Rangi hii hunipa uhuru wa kuchanganya mapambo ya rangi tofauti bila kufanya chumba kionekane kimejaa. Wakihisi mwanga vizuri na kufanya chumba kiwe cheupe na chenye muonekana wa kuvutia ninapenda rangi kwa sababu inanifanya nijisikie nipo mahali salama tulivu tayari kupumzika au kufanya kazi kwa umakini kwa upande mwingine rangi ya kijani nyepesi pia inanivutia sana kwa ukuta wa chumba. Kijani hunikumbusha asili miti na mazingira ya nje yenye utulivu hunipa hisia ya uhai na matumaini kila ninapoiangalia rangi hiyo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Kwa chumba cha kulala au kusomea kijani ni chaguo zuri kwa sababu huleta usawa kati ya nguvu na utulivu wa akili.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila hicho ni simu yangu ya mkononi. Simu hii inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Kupitia simu, ninaweza kupata taarifa muhimu, kupanga ratiba yangu na kufuatilia kazi zangu za kila siku. Pia hunipa uhuru wa kushirikiana na wengine popote pale. Jambo linalonifanya nijisikie niko karibu na wapendwa wangu, hata nikiwa mbali. Kwa uhakika, simu imenibadilisha jinsi ninavyoshughulika na maisha ya kila siku. Pia siwezi kuishi bila kompyuta yangu, hasa kwa kazi na kujifunza. Kompyuta hunisaidia kuhifadhi taarifa, kuandika ripoti na kufanya mahesabu kwa usahihi. Ni kifaa muhimu sana wa kufanya utafiti, kuunganishwa na wenzangu kwa barua pepe na kufuata maendeleo ya teknolojia. Kompyuta pia ni chombo cha burudani. Kwani huwezesha kuona video, kusikiliza muziki na kucheza michezo ya mtandaoni. Hii imenifanya niwe na urahisi mkubwa katika kila kipengele cha maisha yangu. Zaidi ya hayo, siwezi kuishi bila mtandao wa intaneti. Interneti ni daraja la kupata habari, kuwasiliana na kujifunza mambo mapya kila siku. Kupitia intaneti, inaweza kufuata mitandao ya kijamii, kupata taarifa za masomo, na kushirikiana na watu wengine duniani kote. Intaneti pia hunisaidia kuendeleza ujuzi wangu wa kitaaluma, na kuboresha njia ninazofanya kazi. Bila intaneti, maisha yangu ya kila siku yangekuwa magumu na nisingeweza kufanikisha mambo mengi kama ninavyofanya sasa.

Chakula cha jadi ninachopenda zaidi ni ugali na samaki wa kuoka. Napenda ladha yake ya kipekee na jinsi inavyounganishwa vizuri na mboga za majani. Mara nyingi napendelea kula chakula hiki na familia wakati wa chakula cha jioni. Kwani hunipa hisia za pamoja na furaha. Ladha yake huchangia kumbukumbu mzuri za utoto na hafla maaluma. Jambo linalonifanya niwe na shauku kila nikipo kiona tena. Hii ni chakula. Hiki ni chakula kinachonifanya nijisikie nyumbani. Pia napenda wali wa nazi ambao hunipa ladha ya kipekee ya asili na utamu wa kipekee. Wali huu hupikwa kwa ustadi na mara nyingi unahusiana na mila na tamaduni za eneo letu. Napenda jinsi navyokuwa laini na huchanganyika vizuri na samaki au nyama ya mboga. Mara nyingi huu ni chakula kinachopatikana kwenye sherehe za familia. Na hunipa furaha na utulivu. Wali wa nazi huchangia sana. Katika kuhifadhi tamaduni za chakula cha jadi na kumbukumbu nzuri za familia. Dhidi ya hayo, napenda chakula cha kitimoto. Kama vile pilau au biryani, hii ni ladha yenye mchanganyiko wa viungo vinavyonukia vizuri na huchangia furaha ya kula. Chakula hiki kinapikwa kwa sherehe au hafla maalumu na mara nyingi huchangia mazungumzo mazuri na familia au marafiki. Ladha yake huchangia kumbukumbu nzuri na huzingatia utamaduni wetu wa chakula. Chakula hiki kinanifanya nijisikie huru na furaha kila nikipo kula Muzika.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wangu wa kushirikiana na watu kwa ushirikiano mzuri. Huwa na urahisi wa kuelewa mawazo ya wengine na kushirikiana ili kufanikisha kazi kwa pamoja. Hii inasaidia timu kufanikisha malengo kwa ufanisi zaidi na kupunguza migongano isiyo ya lazima. Pia nguvu hii hunisaidia kuunda mazingira chanya ya kazi. Ambapo kila mtu anajisikia huru kutoa maoni na kushiriki wazo lake bila hofu. Kwa hakika kushirikiana vizuri kunachangia sana mafanikio kazini. Pia nguvu yangu ni umakini na nidhamu ninapoendesha kazi zangu. Huwa na mpangilio mzuri wa kazi na hutimiza majukumu kwa wakati unaofaa. Nidhamu hii hunisaidia kukabiliana na changamoto kwa utulivu na kuhakikisha kuwa kazi zinafanywa kwa ubora. Nguvu hii pia inanisaidia kutimiza malengo yangu binafsi na timu bila kusababisha usumbufu. Kwa kufanya kazi kwa nidhamu najisikia kuwa na udhibiti na mafanikio kazini yanakuwa ya kweli. Zaidi ya hayo, nguvu yangu ni uwezo wa kujifunza haraka na kubadilika. Ninapokutana na hali mpya au teknolojia mpya mi hujikaza kuelewa na kutumia ujuzi mpya kwa haraka. Hii inanisaidia kuboresha utendaji wangu na kufanya kazi kwa njia bora zaidi. Hujifunza na kubadilika kunanifanya niwe na usajili na kukabiliana na changamoto yoyote. Pia hunisaidia kuwa mfano mzuri kwa wenzangu jambo linaloongeza heshima na thamani kazini thamani yangu kazini.